Mimi napenda paka sababu nyumbani pia nafuga paka la, umbwa sina siezi sema sipedi umbwa sababu umbwa nawapenda pia si wabaya sababu umbwa huwa wanatusaidia upande wa usalama lakini paka ndiyo ambaye namfuga sababu paka ni msafi ni mpole ananga mambo mingi na mara nyingi paka hutumia muda wao kulala.

Tukija kwa chakula ninachokipenda, nitasema kitakuwa ni pilau, haswa ikiwa ni pilau ya kuku, na pilau yenyewe iwe na kachumbari, kwa sababu kachumbari huwa ni inafanya, pilau inakuwa tamu, pia pale pia uweze kuongeza juisi baridi, haswa juisi ya maembe, kwa hivo pilau, pilau ina kachumbari alafu na juisi ya maembe, baridi.

Katika swala la kushiriki katika jamii nitasema mimi hushiriki katika mambo ya kuelimisha jamii haswaa pale panapokuwa na mambo ya afya ambayo inahitajika kujulikana na jamii na labda hawajaelewa. Kitu kingine pia ni kuakikisha, tunaeka ule msukumo katika jamii kuweze kuwa na miundo misingi kama barabara na vitu kama vituo vya afya.

Mahusiano na wazee wangu nitasema namahusiano mema. Sababu mara nyingi tunazungumza, tunawasiliana kupitia simu, sababu siishi karibu na wao. Hivo mawasiliano yangu nao ni mawasiliano mema. Sababu kila wakati tuko katika mawasiliano na tunaweza kushauriana. Kuhusu mambo kathaa na pia sana sana mara nyingi napenda kutia ushauri wao.

Katika kupenda mikutano, nitasema mikutano ambayo naipenda ni mikutano ambayo ni ya kuelimisha. Haswa tukiangalia kama ni upande wa afya na sana sana upande wa afya jinsia ya kike katika shule. Kwa hivyo hii ni mikutano ambayo napenda na pia kuelimisha vijana jinsia ya kuishi na jinsia ya kike uko mashuleni na pia katika jamii.

Katika kusaidia jamii yangu mimi hujiusisha katika mambo ya kuelimisha jamii. Na katika kuchangia katika kazi za jamii labda ni usafi. Kuna watoto labda wanaitaji kuelimishwa hasaa watoto ambao wamefuzu kuenda chuo kikuu. Lazima tuwaeleze mambo ambayo ataenda kukumbana nayo kule na tuwasaidie katika kuchagua masomu au kozi ambazo utakuta kuzifanya kule. Kwa hivyo, haya ni mambo huwa nafanya katika jamii.

Kikiana na timu, mimi jambo uwa nalifanya zaidi ni kwa kikisha kwamba mawasiliano yetu ni moja kwa moja. Na katika kila jambo tunafanya, tunaakisha kwa mba tunawasiliana. Sababu pasipo mawasiliano katika mambo mba tunafanya, pata ingia mchanga niko, watu ataanza kukosa kuelewana. Na pia kutakuwa na mambo ya kujibizana kwa hivu na kishikwamba tunashirikia na katika timu kwa kuzungumza na mawasilano wa mwaja kwa mwada.

Kwa kweli napenda maua, sababu maua maua ni urembo katika mazingira. Alafu pia maua huwa yanafanya kuwe na harufu nzuri, ndio maana nayapenda. Si kila ua ambalo linanukia vizuri, lakini maua mengi yananukia vizuri ndio maana napenda maua.

Ki ukweli ntasema naeza naweza sababu ni jambo nimekua nikilifanya. Hivo sioni ugumu wa kosa kuwa na teknolojia. Mimi naweza kumaliza siku moja bila teknolojia sababu si jambo ugumwa. Jambo nimesha ilifanya na jambo naweza nikalifanya tena.

Mandhari yangu kutoka dirishani ni kwamba leo ni usiku ambayo kuna baridi. Kujua kwa mbali lakini baridi ni jingi. Kwa hivyo leo watu watakaa wakiwa wamevaa fulana zao. Wale ambao wawo hawa pelekwi vizuri na baridi kama mimi. Kisha kuna uazi uwanja ambao umemea nyasi. Barabara ambayo magari yanapita kwa mwendo wa stani. Kwa hivyo na watu wanatembea pia ayo ndiyo mandhari ya kutoka dirishani mwangu.

Katika kuwasiliana na watu itategemea mtu mwenye yuko wapi. Kama ni mtu yuko maeneo ya karibu ambapo tunaweza onana macho kwa ana hapo nitaenda tuzungumze moja kwa moja ila kama ni mtu yuko mbali haswa tunaeza mawasiliano kupitia mfumo wa simu pale nitakupigia tuweze kuwasiliana na pia kama inawezeka na pia tutazungumza kupitia video.

Katika harakati zangu za usiku kabla sijalala, jambo la kwanza huwa ni kuhakikisha kwamba nimeoga. Nishakula na nimeshiba. Halafu pale naangalia ratiba na mipango yangu ya kazi ya kesho, napo kuhakikisha kwamba iko sawa. Pale naweza kupiga magoti pale niombe. Kishamaliza kuomba sasa naingia nalala.

Tathmini ya kazi. Tathmini ya kazi hili ni jambo huwa nalitarajia sana sababu katika maisha kila siku pale kazi ni lazima kutakuwa na tathmini ya kazi kuweza kujua viwango vya kazi ambayo tunaifanya na kazi yenyewe kama hii imefikia vile viwango na kama haijafikia ni mbinu gani au ni mikakati gani itawekwa ili kuhakikisha tumefikia viwango ambavyo vinahitajika. Tathmini ya kazi ni jambo huwa natarajia sana.

Wazo ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuhakikisha kwamba nimeweza kutimisha lengo langu ambalo nilikuwa nimeliweka. Kwa hivyo hilo ni wazo wazo ambalo niliamka nayo zuri na kuhakikisha kwamba nipo katika ule mchakato wa kukamilisha lengo langu na kwa hakika nikiangalia sasa ivi niko katika nyakati za mwisho mwisho kuhakikisha kwamba nimemaliza ama nimefanikisha lengo langu.

Kuangalia wazo la kuanzisha biashara nimewahi kuwa nalo, na hivi sasa bado ninalo, sababu, ukiangalia biashara ni mzuri sababu ina kuweka katika ile hali ya, hautahangaika kifedha sababu, bado unapata kipato kila siku katika ile biashara yako. Kwa hivo ni wazo ambalo nimelifikiria mara siyo moja.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ikiwa moja ni kutoelewana. Na kutoelewana inatokana wakati tunafanya kazi katika timu. Kuna wale wanataka kazi ifanyike katika mfumo tofauti ambao hakika ukiangalia huo mfumo utafanya kazi isisonge kwa haraka. Jambo la pili huwa ni changamoto ya kazi za tarura. Kazi hizo nyingi huwa ziko na changamoto nyingi. Lakini zinahitajika kufanyika kwa taharuku. Kwa hivyo tunang'ang'ana tunafanya lakini kuna ile changamoto kubwa.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri wakati mawasiliano ya moja kwa moja yanafanywa na wakati wasimamizi wanawapea wafanyakazi sikio naam na sikuwapea sikio peke yake mbali nikuhakikisha kwamba yale mawasilisho ambayo wanapewa wanayatimiza ama wanafuatulia wanahakisha yametimizwa kwa hivo hayo ni mazingira mazuri ya kazi.

Sijawahi jaribu kucheza michezo ya ubao kwa hivyo siwezi nikaongelea sana sababu sijui inahusisha nini, lakini ningejua michezo hii inahusisha nini na sheria zake ziko vipi labda ningeushiriki na ningejua kama naupenda sababu hauwezi penda kitu kama hujakijaribu na ukajua huwa kinafanya kinafanyika vipi.

Katika kazi nafanya bado sijashika ustadi wangu sana kwa hivyo siwezi nikaizungumzia sababu bado sijaweza kuimarisha vizuri na nikaijua kwa haikika ni hii. Iwapo nitapata kutambua na kujua vizuri nikifahamu basi nitaweza kuweza kufafanua vyema.

Na kakati jambo nalolifanya kila asubuhi napoamk ni kitu cha kwanza ni kupiga sala. Napiga sala pale ni kisha maliza maombi yangu na ingia bafuni naoga pia nikishamaliza kuoga nimeva na ingia pale nanywa chai nikisha kunywa chai ama breakfast sasa najianda pale kuenda kazini na angalia kama niko na stakabadi za kuenda ofisini na ratiba yangu ya ofisini itakuwa vipi. Ndiposa ninapofika ofisini naanza moja kwa moja.

Mfereji mfereji ambao naufuata wa TV ni utakuwa ni mfereji wa mambo ya muziki. Na saa huo ndo huwa nafuatilia sana sababu wakati mimi najihusisha mambo sana ya muziki kwa wakati sipo kazini. Kwa hivyo hu diyo mfereji ambao huwa naufuata kuhakikisha nimepata habari za muziki na kinachoendelea katika ile nyanja ya muziki.

Mafanikio ambayo huwa nayathamini sana katika kazi, ni mafanikio ya uzalishaji. Pale ninapo ninapopata mafanikio ya uzalishaji, uzalishaji wangu umeongezeka. Haya ni mafanikio ambayo huwa nayadhamini sana sababu huwa yanaonyesha mchango wangu katika ile kazi. Naweza kujitathimini pale nijue kwa njia gani au kwa muda gani naweza kutumia, kuhakikisha kuwa kazi yangu imeongezeka.

Muda mwisho, muda mwisho no shugulikia kwa kikisha kwa mba, sina kazi yote ya tarula ambayo haijakamilika, na kazi zote ambazo zimesalia ni kazi, naweza ni kazi maliza siku inayofu wataku hivu. Huu ni muda wa kuhakikisha, nimehitimisha kazi zote za dharura, na kazi zilizosalia ni kazi naweza kuja kuzikamilisha siku itakayofuata au siku inayo kuja.

Viatu ambazo navipendelea ni viatu vilivyo wazi. Sababu ama zile open shoes sababu hizi ni viatu ambazo nanipatia ule uhuru wa kutembea halafu pia ni viatu havitanichoma So wakati kuna jua. Na ni viatu ambavyo ni vyepesi. Kwa hivyo kutembea navyo hauhisi kuchoka. Viatu wakati wa kuvua ni haraka So nitasema hizi ni viatu ambavyo navipenda sana. Viatu vya wazi ama zile open shoes.

Nyama nayependa zaidi itakuwa na nyama ya mbuzi. Na kiini cha kusema ni nyama ya mbuzi itakuwa ni sababu nyama ya mbuzi unaeza ukaifanyia mambo mengi. Nyamba ya mbuzi unaeze ukaichemsha wakalaikwa imechemshwa. Nyama ya mbuzi unaeza ukaitengenezea supu pale ama ile inaitwa stew ukaila ikiwa vile. Nyama ya mbuzi pia unaeza ukaichoma ikakua ile roasted meat ukaila ikiwa vile. Nyama ya mbuzi pia unaeza ukaitengenezea fry. Naam kwa ivo nyama mbuzi ni nyama ambayo unaeza kuifanya chochote ukaila vizuri sana.

Malengo ambayo nayo kazini ni kumarisha mawasiliano kazini na kukisha timu zinafanya kazi kwa pamoja ilikuongeza uzalishaji wa timu sababu ukiangalia kazini uzalishaji wa timu muda mwingi uwa ukochini kuliko uzalishaji wa mtu binafsi. Kwa hivyo tukaweza kuwa na mawasiliano umema kama timu tukaweza kufanya kazi pamoja pale kazini itaimarikisha sana uzalishaji wa kampuni.

Chumba changu cha kulala ni chumba ni kikubwa, kuta ni za rangi za samawati, samawati ndo rangi za kuta chumba changu, kitanda changu kirithisha kwa sababu ni kitanda kizuri si kigumu nakipenda sana. Nikiwa dirishani naweza kuona barabara. Naweza kuona mijengo. Naweza kuona shule. Na pia naweza kuona sehemu za burudani. Sababu nipo katika mahali pajuu sana kitu nacho kipenda zaidi chumbani ni kitanda changu na sababu nakifurahia.

Katika kujifunza mambo mapya mi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Hiyo itakuwa ni katika mitandao tovuti na pia kuna mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kama vile mtandao wa X, uliokuwa unaita Twitter na pia kuna mtandao wa TikTok pale. Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao wa TikTok.

Kinacho nifanya nifurai ni ninapo fanikisha malengo yangu. Elewa kwamba katika maisha ya kila siku kazini, jambo la msingi uwa nikufanikisha malengo na wakati unapo fanikisha malengo ina maanisha miradi ina inasongara. Hivyo, na ninapo fanikisha malengo yangu mii hujisi kwamba ni mefurai sana na mambo yapo, shuari.

Kinachonipa motisha kazini, ni napo ona uzalishaji wangu umeimarika pale kazini. Haswaa pale ninapo timiza mambo amayo yako katika malengo ya kazi. Kwa hivyo uzalishaji wangu unapoongezeka hili jambo linanipa motisha kuendelea kufanya kazi kila siku kwa sababu chukulia kwa mfano nafanya kazi na hakuna uzalishaji unao ongezeka, itakuwa jambo gumu sana. Lakini ninapo ona uzalishaji wangu umeongezeka ni jambo ambalo linanipa motisha sana.

Jambo kitu kinachinifanya nicheke ni paka wangu. Paka wangu huwa ni paka ako na vituko ama zile drama. Naweza kuona labda alikuwa amelala, mara ameruka. Anaanza kutembea kwa miguu yake miwili ya nyuma, akiwa ameinua ya miguu ya mbele. Saa zingine pia anajilaza kwa namna ambayo pia ni ya kuchekesha.

Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi na hii ni jambo huwa nalichukulia kwa umakini sana. Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi na hii ni jambo huwa nalichukulia kwa umakini sana. Tumeweka aina appointment ama tukutane na tumesema tukutane maasa fulani. Kwa hivo mimi hupenda kuwahi mapema mimi sipendi kuchelewa.

Ili kujitunza jambo la kwanza mi nafanya ama nahakikisha kwamba navalia vizuri sababu mwonekano ni jambo la maana na ukiwa umevalia vizuri unaonyeshana kwamba unajitunza. Jambo la pili ni katika chakula ambacho nakila. Nikila chakula kizuri nitakuwa na afya mjema kwa hivyo pale nitakuwa nimejitunza.

Tukiangazia mafanikio ambao nimepata kazini, hapo itakua niongelea jambo kama uzalishaji, nimeweza pia kupata mafanikio kama kuunganisha timu ama mausiano ya timu pale kazini, sababu kuna timu hazikuwa zinaweza kukuwa na mausiano mema na nikakikisha kwamba tumekaa, tukazungumza na tukasulusha mambo yale, kwa hivyo sasa mawasiliano na mausiano yao yapo sawa.

Naam, nimesha wai, nimesha wai kununua tikiti ya tukio na tukio lilikuwa ni mchuwano, mashemeji dabi. Kwa hivyo niliweza kununua tikiti ile nanika nikaweza kuwai katika eneo la tukio lile pale. Michuwano ukiendelea ulikuwa mchuwano wakufana, ulikuwa na kampuni, kandhaa za mawasiliano pia zilikuwa pale. Nikaweza kupiga picha za kumbu kumbu. Hivo nitukio ambalo niliweza kulifurahia.

Ikija kwa kulima bustani, napenda kulima bustani ila kwa sasa sina bustani ambalo, nasema naweza nikalima sababu mahali naishi ni sehemu ambayo ni ndogo, hamna bustani, lakini nikienda kule upande wa mashinani, napenda kulima bustani sababu shamba ni kubwa kule.

Katika swala la kutumia mitandao ya kijamii, nita sema mimi napenda kutumia mitandao ya kijamii. Hasa, mitandao ya kijamii ambayo ninaitumia ni mitandao kama vile Facebook. Nikona mitandao wa X ambao kitambo ulikua unaitwa Twitter. Pia niko na mitandao wa kijamii wa Instagram na Facebook. Lakini sana sana napenda kutumia. Na pia nikona Whatsapp pia. Kwa hivo, napenda kutumia mitandao ile.

Mafunzo gani umependa kupata kazini ni mafunzo ya uzalishaji zaidi. Manake kuna zile projekti ama kuna zile kazi ambazo utapata uzalishaji wake si raisi. Kwa hivo ukiwa nipata mafunzo ya jinsi gani ya kuweza kukabiliana nazo na kuongeza uzalishaji wake, mafunzo hayange nisaidia sana.

Program ambazo ninazitumia mara mingi itakua ni program ya WhatsApp itakua ni program pale ya kukodi katika kutengeza zile tovuti na program ya simu ambayo inaitwa pale program ya Instagram, hizo ndizo program ninazo zitumia sana.

Shuguli zangu za weekendi sana sana huwa ni shuguli za kupumzika na kujumuika na marafiki na mchumba wangu. Mara nyingi nitakuwa na mchumba wangu, tazama filamu, nyumbani, ama talivisheni pale vipindi ambao tunavipenda. Lakini mda mwengine labda nitatoka, niende nikatembe kule mitani, nikutane na marafiki zangu, tucheze mchezo wa pool, ama tutazame mpira pia kule katika semu za burudani.

Jambo la kwanza ninapo fika kazini kabla kuanza kazi huwa ni kuha kikisha kwamba nimekagua maaneo ya kazi jinsi ya livyo alafu napitia ratiba ya kazi ya siku hiyo nikisha ipitia ile ratiba nimejua kazi ya leo inahitaji nini naweka mifumo ya kazi alafu sasa naingia katika kufanya kazi yenyewe.

Mfumo katika utumizi wa mfumo wa salamu wa vidole nitasema natumia kwa simu na pia kazini. Tunapo ingia kazini ni ilo ni tajiko ama ni jambo ambalo ni lamsingi sana ukiingia kazini unakikisha kwamba umeeka videole zako pale kutibitisha kama umeingia kwa siku iyo. Kwa hivyo natumia mfumo uo.

Katika mawasiliano na wafanyakazi wenzangu kazini, tunawasiliana kupitia njia ya simu. Haswa pale, tukiwa katika vitengo tofauti tofauti. Iwapo, tupo katika kitengo kimoja, ambapo mahali tunaweza kuonana, tunatumia mawasiliano ya moja kwa moja, lakini mara mingi, huwa ni kwa simu, sababu, wengine wako katika vitengo tofauti, hivo, simu ndio, njia ya mawasiliano mwafaka.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ivi vitakua ni vyakula viwili haswaa tukiongelelea chakula cha pizza Pizza nimejaribu. Chakula cha kigeni ambacho nimejaribu. Chakula kingine pia ambacho nimejaribu. Itakua ni baga. Ni vyakula vingine ambavyoo nimejaribu. Lakini sijavipenda sana. Sababu hazikuwa na ladha ambayo labda nilikuwa natarajia. Sababu chakula ambacho yani akina furaha.

Katika kushughulikia muda kazini jambo la kwanza huwa ni kuhakikisha kwamba na kazi zangu zote katika ratiba yangu naangalia kazi ambayo ikona muda kidogo ama kazi ambayo ni ya dharura naanza nayo. Kwa hivyo nikianza na kazi ya dharura nitapata wakati mzuri wa kufanya kazi ambazo zikona masa mengi na kazi ambazo zinahitaji umakini sana.

Juisi ninayoipenda matunda ni itakuwa ni ya maembe. Juisi ya maembe naipenda sababu kitu cha kwanza juisi ya maembe huwa ni mzito. Na juisi ya maembe inasaidianga katika kusiaga kwa chakula tumboni kwa hivyo. Juisi hiyo naipenda sana.

Mazoezi ya mwili nitasema nafanya wakati wowote na sina siwezi hesabu ni mara ngapi wanafanya sababu mazoezi ya mwili ambao mimi ufanya ni ya kutembea na wakati napo watoka kutembea ndipo nafanya mazoezi kwa hivo inaezakuwa wakati wowote na sina sabu ya ni mara ngapi nafanya mazoezi.

Tukija kwa swali la kuvaa saa, mimi huvaa saa haswa wakati ninatoka sababu saa huwa ni pambo. Kwangu na pia naitumianga kutazama kuangalia nikitaka kujua ni saa ngapi, nitaitumia pia. Kwa hivyo mimi huvaa saa.

Katika swala la kutazama video mtandaoni, nitasema mimi video zangu huziangalia katika mtandao wa YouTube. Manake pale ndo kuna video zote za kila aina. Tukija pia ni katika kutazama video mahala pengine labda. Mtandao wa Instagram na TikTok lakini sana sana napendelea YouTube.

Katika kupanga wiki ya kazi, jambo la kwanza hua naangazia ni kujua wiki hiyo, ni mambo gani ama ni malengo gani tunataka kuyatimiza pale kazini kwa hivo hua tunakuwa na ratiba ya hiyo wiki, nikishapewa ratiba ya hiyo wiki sasa mimi naanza kueka mifumo ya kupanga jinsi nitakavyo shambulia ile kazi.

Swala la mahusiano na wazee wangu nitasema tuna mahusiano mema sababu huwa tuna zungumza kwa sana. Kwa hivyo wazee wangu tuna mahusiano mema sana sababu watanipigia, wanipe ushauri, waniulize mambo kadhaa. Nami pia wakati nimekwama pia nitaweza kuwatafuta pali niwapigie nikihitaji ushauri wao ama wanisaidie katika mambo kadhaa ambayo nimekwama.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea kwa kujimuika na marafiki zangu. Na siku zote huwa niko na mchumba wangu karibu na kwa hivo nikiwa na mchumba wangu tunaenda katika mikahawa. Ama pale nyumbani pia ananiandalia chakula kizuri. Naam sherehe yangu ya kuzaliwa ninayoipenda ni wakati niliita marafiki zangu, mchumba wangu, marafikiza zake pia. Tukaza kujumuika pamoja katika sehemu fulani ya burudani. Na ilikuwa ya kufana sana. Naam mimi ningependa kupokea zawadi siku yangu kuzaliwa.

Rafiki yangu wa karibu tulikutana wakati nilipokuwa chuo. Tukisoma tulikutana nae pale. Naam alikuwa chuo alikuwa anafanya kozi tofauti lakini kuna zile ambazo tulikuwa tunajumuika pamoja. Katika kozi zile mambo tunayofanya pamoja ni mambo mengi. Sababu tumeshiriki katika michwano ya mpira miguu. Tumeshiriki katika sherehe. Tumeshiriki katika mambo ya uchezaji wa santuri. Sababu pia ni mcheza santuri. Kitu kinacho nifanya akuwe rafiki wa kweli ni kwamba yeye unielewa na mimi namwelewa na wakati tunapokuwa na tofauti zetu tunazizungumza.

Katika kutumia muda mtandaoni ni tasema natumia kwa siku neza tumia masa kama matatu mane mtandaoni. Na siya kifuatana sababu kuna neza tumia dakika ishirini ni yache niifanya mambo mengine. Kwa lisama masama wili ni ruditena nichukue simu kwa nusu saa wakati napumzika. Wakati pia tupo katika ile mapumziko ya lunch. Na nipo pali kwenye simu. Kwevo ni muda muingi natumia na masa matatu.

Katika kutumia muda wangu wa bure natumia kutazama movie. Kuna movie huwa natazama wakati wangu wa bure. Na pia wakati mwingine kama siitazami movie nitacheza mchezo ya video. Na kama sichezi mchezo ya video ni talala. Na kama si talala nita kutafuta rafiki zangu tutumia katika mchezo wa pool. Hivo ndivo natumia muda wangu wa bure.

Wakati wa mapumziko ya mchana jambo nafanya ni kupitia mtandao. Kujua ni mambo gani yanaandelea pali mtandao ni kwa hivu wa muda mwingi wakati wa mapumsiko mchana utanipata kwenye simu yangu nimeangia mtandaoni. Kujua ni mambo gani yambao yanafanyika katika ulimu wengu au katika pia miji tufauti hivo wa nafanya na pia utafiti hayo ndio mbambo nafanya wakati wa kupumzika.

Katika kujifurahisha, jambo la kwanza ambalo unafanyanga ni kuenda katika sehemu ya burudani. Kwanza katika sehemu ya burudani, nitaenda ninunue vinywaji, sasa whisky, mimi hutumia whisky. Lakini kwanza chakula ni kitu cha maana, na huwa tuko na mchumba wangu ntaenda pale ninunue chakula, nikisha nunua chakula pale niagize kinywaji cha whisky nikiekelee pale nianze kukunywa, na jinsi najifurahisha.

Kufikia, iwapo ni katika mahala taa kufikia, ikija ni kazini, kitu cha kwanza, labda nikue meneja ama CEO msimamizi mkuu wa kampuni sababu hilo ni sehemu ambayo ningepania sana kufikia pale kazini.

Aina ya keki ni nayopenda, nitasema hii itakuwa ni aina ya keki ya vanilla. Na pia kuna keki ya inaitwa black forest. Hii ni keki ambayo naipenda, naipenda sababu ya latha yake. Lakini vanilla ndiyo kiboko chao sababu vanilla kwangu huwa ni shuari kabisa.

Kwa kompyuta yangu naitumia kwa kazi zaidi na haswa sababu mara nyingi huwa ni kazi. Lakini wakati sifanyi kazi utapata nafanya utafiti. Nikifanya utafiti nikimaliza kama si utafiti pia huangalia video katika mtandao wa youtube. Kwa hivyo, lakini sana zaidi naitumia kufanya kazi.

Ikija ni kwa rangi, rangi ambayo naipenda katika kuta za chumba changu ni rangi ya samawati. Naipenda rangi sababu ni rangi huwa inanipa kumbu kumbu. Na rangi kwangu mii naifanya najihisi niko katika hali ya furaha. Najihisi kwamba nipo hai. Rangi ambayo inanisisimua pia kwa hivo rangi ambayo naipenda.

Likizo yangu ya ndoto ambayo sehemu ambayo nigependa kuenda kama likizo yangu ya ndoto itakuwa ni ujerumani na ujerumani na siya milimani ufukuwe ni mbali ni ujerumani sababu ukiangalia ujerumani ni watu ambao upande wa magari sana sana wanatengeneza magari ya nguvu magari kama vile Mercedes-Benz, BMW haya ni magari ya nguvu sana kwa hivo ni sehemu ambayo ninge penda kutembelea nikaweze kuona hiyo mtu ambaye ningependa kusafiri naye atakuwa ni mchumba wangu kwa sababu ye ni mtu ambaye huwa tunaenda sehemu zote naye.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni nayo ni wakati mmoja babali tupeleka kutembea kule airporti ni wakati ulikuwa mzuri manake tungeona zile ndege zikipaa angani kutoka pali katika wanza wa ndege na zingipitaya juu yetu pia sase ngine tungeona ndege imetoka kule imekuja imetua na kwa kika ndege ikipita juu yako ndege uwanekubua. Kwahivu hiyo kumbu kumbu ambayo naikumbuka sana naipenda.

Kulingana na mimi sifa muhimu ya kiongozi nitasema ni kiongozi ambaye anawasikiliza sana wafanyi kazi wake na anawapa fursa ya kujieleza. Ukiwa kiongozi na usikize wafanyi kazi wako, watapata kukueleza mambo mingi ambayo yanatukia. Na pia unafaa ukue makini kwamba yale ambayo umeelezwa unatilia maanani na unaweza kuyarekebisha.

Kiukweli hakuna changamoto kama ya kufanya kazi na timu ya mbali. Sababu timu ya mbali watu wengi huwa ni vigumu sana kufanya kazi na wawo. Sababu mawasiliano, wengine si wazuri kima wasiliano. Na wengine pia hawapendi kushirikiana. Kuhivo mii napenda tukue katika mawasiliano mazuri. Tukisha kuwa katika mawasiliano mazuri pali najua kazi itafanywa kwa uraisi sana.

Mina pendelea mahali pakimya, mahali pakimia. Manake mahali pakimia panasaidia sana katika kutulia. Ukiwa kazini pale umechoka, umekuwa na siku mrefu. Kwevo mihupendelea hata mahali kumetulia, mahali pakelele huwa si pazuri. Panaeza fanya ukashikwa na msongo wa mawazo.

Tunda langu la kupendeza itakuwa ni tunda la parachichi. Tunda la parachichi ni tunda ambalo nalipenda zaidi sababu ni tunda ambalo liko na mafuta ni tunda ambalo pia linasaidia utelezi wa tumbo kwa hivyo ni tunda ambalo nalipenda zaidi inasaidia katika utelezi wa tumbo na chakula ukila hautapatwa na ule songo wa tumbo.

Katika kufanya marafiki wapya huwa si jambo la kawaida ama sio jambo rahisi, lakini mimi hufanya marafiki wapya wakati ninapoenda sehemu za sherehe, pale kazini, mitandaoni. Hata pia tukiwa katika michezo yetu ya pool, nafanya marafiki wapya kule.

Naam katika kufanya kazi ya kujitolea, naeza sema nimewai fanya sababu alikuwa ni wakati ambapo nilikuwa chuo kikuu na kulikuwa na hamasisho la utumiaji wa sodu za kike na walihitaji pale mcheza santuri na rafiki yangu pia alikuwa ana jumuika kule kwa hivo nilienda kule nikajitolea kucheza tukafanya hamasisho ilikuwa jambo jambo zuri yaani ilikuwa tu ni poa yaani.

Sijawahi kufanya yoga lakini ningependa kujaribu sababu yoga si kitu ambacho nadhani ni kizuri lakini nasikia watu wakisema ni jambo zuri inasaidia misuli nini na ningependa kujaribu ila mimi mwenye sijawahi kufanya yoga.